Kile ambacho mimi huweza kusema kuhusu neno menaja, meneja wangu wa kampuni, jinsi alivyo mpole na jinsi yeye ni mwaminifu na kuwezesha kupenda wafanya kazi wake wote na kuwalipa mshara yao kwa wakati bila usumbufu yoyote.

Lengo kuu ambalo mimi ninalo kama mfanya biashara ni kuweza kupanua ama kuinua biashara yangu ili kiweze kifanikiwe na pia ili niweze kupata kipato cha juu.

Mvua ni muhimu sana, maisha ni mwabinadamu kwa sababu pasipo kuwa na mvua, huleta ukuwa na vumbi na vumbi uweza kuleta magonjwa kama homa. Mvua hutuwezesha kupata maji ya kuoga, kufua na pia kukunywa. Mvua pia uwezesha wanyama kupata maji ya kutosha na pia mimea uweza kumea kutokana na mvuwa.

Kuchapisha ina maanisha jinsi ya kuchapisha kitu kwa kutumia mashine kwa mfano kuchapisha magazeti au pia kuchapisha matangazo kwa kutumia vyombo vya habari kwa mfano jinsi wanabari wanavyo chapisha habari kutokana na kupitia kwenye tv na pia radio.

Karibu huweza kuakilisha kitu kilicho kuwa karibu na wewe na pia ni hali ya kukaribisha mtu kwa mfano kukaribisha mtu kwako kwa kumwambia karibu chai ama karibu chakula.

Siku ya jumapili ni siku ya wikendi ambayo watu wengi hupenda kwenda kanisani na pia kupmzika kutokana na yale ambayo wamefanya katika wiki.

Karibu ina maana mbalimbali maana ya kwanza jinsi ya kukaribisha mtu kwako kwa mfano kukaribisha mtu chakula ama maana ya pili. Mahali isipo mbali kwa mfano nilienda soko iliyo karibu na kwetu. Pia unaeza sema rafiki wangu wa karibu. Kwa mfano, rafiki wangu wa karibu anaitwa Mary. Rafiki wangu wa karibu hunipenda na pia hupenda kunionyesha jinsi ya kuishi na wenzangu na pia ninapokuwa na shida hunisaidia.

Mkate ni chakula kinachotengenezwa na kwa kusaga nafaka kama vile njugu, mahindi na vinginevyo na kuchanganya na maji kisha kuoka. Mkate ambao mimi hupenda ni mkate wa njugu. Mimi hupenda mkate wa njugu kwa sababu jinsi ilivyo na ladha tamu na pia huweza kunywewa kuliwa na chai.

Kofia ni kifaa ambacho uvaliwa kichwani ili kuzuia jua jingi asaa na wanaume. Mimi pia upenda kuvalia kofia yangu wakati ambapo kuna jua jingi ili nisiweze kupigwa na jua pajini na pia uzuia ugonjwa wa macho kutokana na ujua.

Leo ni siku kwa mfano, siku ya leo nilitembelea rafiki yangu, jijini Nairobi, ambapo alinikaribisha na kunipeleka kutembea katika jiji hilo ambalo nimekua nikitamani kuona kwa muda mrefu.

Tazama umanisha kuona au kuangalia kitu kwa mfano. Mimi hutazama runinga yangu kila siku asubui na jioni baada ya kutoka kazini ili niweze kupata habari ambayo hufanyika kila siku. Chini yangu pia mimi hutumia simu yangu kutazama mutandaoni na kujua yale ambayo huendelea kwenye tiktoki, facebooki na hata instagram.

Teknolojia ni matumizi ya sayansi na uhandisi kuunda vifaa, machine, ili kutatua matatizo ya makibinadamu na pia kuboresha maisha. Teknolojia ambayo mimi ninayo ni simu. Mimi hutumia simu yangu kuingia mtandaoni na kuona programu mbali mbali. Kama vile TikTok, Instagram, ili niweze kuyajua yale mambo ambayo huendelea nchi yangu kila siku. Na mtandaoni pia huboresha ujuzi wa binadamu.

Malipo ni jinsi ya kupongeza mtu kulingana na kile ambacho amefanya. Kwa mfano, nilipata malipo yangu kutokana na kazi ya bidii ambayo nilifanya kazini. Meneja wangu alinilipa mshahara wa kiwango cha juu kwa sababu nilikuwa mwaminifu na pia kufanya kazi yangu kwa bidii na kutimiza malengo ambayo alituekea kwa kila mwanabiashara.

Ndege ina maana mbili. Kuna ndege ambayo hutumiwa katika njia ya kusafiri na kuna ndege aina ya mnyama. Kwa mfano, mimi hutumia ndege ninapotaka kusafiri kuenda nchi geni kama amerikani. Kwa sababu njia rahisi ya kuniwezesha kufika uko kwa wakati unaofaa na mapema.

Haraka ni jinsi ya kufanya kitu kwa kasi kubwa bila kuchelewa. Kwa mfano, niliharakisha kuelekea shuleni ili mwalimu aliye kwenye zamu asiweze kunichapa. Na pia kwa mfano ingine niliharakisha kufanya kazi yangu ya ziada.

Asante sana ni jinsi ya kupongeza mtu baada ya kusaidiwa. Kwa mfano, asante sana kwa kunisaidia kufanya kazi yangu ili niweze kumaliza kwa wakati ufaao. Ubarikiwe sana.

Reporti ni taarifa inayoandikwa au inayotolewa wa mdomo kuhusu jambo fulani. Kwa mfano, mwalimu wetu mkuu alitupea reporti kuhusu jinsi watu wachezaji walivyo cheza na pia vifaa ambavo vilitumiwa na jinsi pia pesa ilivyo tumika wakati huo wa mchezo.

Dirisha ina maana mbili, maana ya kwanza. Dirisha ni kioo au mbao kwenye ukuta wa nyumba au gari inayoruhusu mwanga na hewa kuingia. Mana ya pili ya dirisha ni kipindi cha muda au furisa. Kwa mfano, nyumba yangu ina dirisha minne ambayo huezesha hewa na mwanga kuingia na mimi hufungua dirisha yangu kila asubuhi ninapoamka. Ili hewa iweze kuingia na kutoa harufu mbaya ya nyumba kutokana na vyombo chafu vya usiku.

Masoko ni mahali pakununua na kuuza bidhaa. Kwa mfano, mimi utembelea masoko mbali mbali kulinganisha bei za bidhaa. Ili niweze kujua ni soko gani huwa nabei ya chini na ni soko gani huwa nabei ya juu. Na pia kujua soko gani inauza vifaa vya thamani.

Tisa ni nambari. Kwa mfano nina watoto tisa darasani. Mimi hufunza watoto tisa darasani kila siku. Watoto wangu hawa ni wenye upendo na wao hufanya bidii sana kimasomo.

Changamoto ni tatizo inayo hitaji wazo kuu na wakipeke ili kukishinda kwa mfano changamoto ambayo sisi tunayo. Mahali yetu ya kazi ni ukosefu wa vifaa kama vile kompyuta ambayo wafanya kazi huweza kufanya kazi yao kwa haraka.

Sita ni nambari kwa mfano nina ndizi sita na hivo nitagawanya watoto wangu sita ndizi mmoja mmoja ili kila mtu aweze kupata kiwango sawa.

Programu humanisha mpango wa tukio au shughuli kwa mfano programu wa tiktok, programu wa facebook, programu wa instagram. Mimi upenda kutumia programu wa tiktok ambapo mimi huweza kulike na ku comment kwa kutoa maoni yangu, kuhusu video fulani. Na pia tiktoki huniwezesha kupata ujumbe ambayo hutokana, ambayo hufanyika kila siku nchini yangu.

Machi ni mwezi katika mwaka. Machi ya mwaka iliopita nilitembelea nchi Dubai ambapo niliyaona vitu vingi ambapo mimi sijawahi yaona maishani mwangu. Na pia nilishuhudia jinsi watu wa Dubai wanavyoshughulika na mambo yao. Na pia nilishuhudia jinsi wanavyopendana na wanavyoweza kufanya biashara yao na kuwaona wanyama wa aina mbalimbali kama vile ngamia.

Ofisi ni mahali ambapo idara au kitendo cha shirika hufanyika. Kwa mfano katika ofisi yetu shuleni, tuna watu malimbali, kuna mwalimu mkuu, naibu wa mwalimu mkuu, na pia walimu. Katika ofisi yetu watu walimu hupendana na kufanya kazi yao kwa umoja iliwaweze kuwapa wanafunzi maarifa ambayo inahitajika iliwaweze kupita mtihani yao.

Pilipili ni kiungo au mboga lenye ladha kali ambacho hutumika kwenye mapishi mbali mbali. Mimi hupenda kutumia pilipili ninapopika vyakula vyangu kwa mfano ninapopika pilau. Mimi hupenda kutumia pilipili ili iweze kuleta ladha na harufu tamu inayonukia. Na pia pilipili huweza kusaidia mwili unapofanya mazoezi.

Bajeti ni rekodi ambayo mtu huandika ili kuweza kujua vifaa ambavyo yenye hutaka kutumia. Kwa mfano mimi bajeti yangu ya nyumba kila mwezi ni laki nne. Mimi hukua na bajeti yangu ili niweze kujua zile vifaa ambazo mimi huzitumia na pia kujua vifaa muhimu ambavyo mimi huhitaji.

Nane ni nambari niliibuka nambari nane katika mtiani yangu kuu ya taifa na kumbuka nilipo ibuka nambari hii nilipewa zawadi kocho kocho na walimu wangu pamoja na wazazi kutokana na bidii ambayo nilifanya.

Jinsi ninaweza kutumia neno pakua. Niliwapakulia wageni wangu chakula kwa sahani za kioo. Niliwapakulia vyakula ambavyo walivipenda.

Mume ni mzazi wa kiume. Mume wangu alininunulia viti vingi pamoja na. Nilifurahia sana jinsi nilivyoona vifaa hivi. Ambavyo nililetewa na mume wangu siku ya ijumaa. Ambapo alinipata nikilala na kunizawadisha vifaa hivi.

Duka ni mahali pa biashara ambapo bidhaa kama vile sukari, sabuni, chumvi, viberiti na vinginevyo huuzwa kwa wateja. Kwa mfano mama alinituma sokoni kuleta sukari siku ya ijumaa.

Baba ni mzazi wa kiume, baba ni nguzo wa kila familia, na pia kila mtu katika familia huheshimu baba. Baba yangu hupenda kutupeleka kutembelea mahali mbalimbali. Kwa mfano kutupeleka sokoni na kutununulia vitu mbali mbali kama vile nguo viatu, na pia baba yetu hutulipia karo kwa wakati ufaao.